Je, unapenda kula samaki? Ndiyo, ninapenda sana kula samaki. Ninakula samaki angalau maramoja kwa wiki. Sana sana hula samaki kama kitoweo cha ugali. Samaki nimpendaye zaidi ni aina ya tilapia. Nimemfuga samaki huyu kwenye kidimbwi nilichotengeneza nyumbani. Kando nakuwa na nyama tamu, samaki pia inatupa madini ya omega 3 yalio na umuhimu mkubwa kwa afya ya binadamu.

Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto. Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri pamoja na familia yangu kuzuru kisiwa cha Maldives. Niliwahi kuzuru kisiwa hiki kama mtu binafzi ila kwa sasa ningependa kuipeleka familia yangu huko. Hadithi nilizowapa za starehe na raha Maldives zinawapa hamu kubwa ya kufika huko. Nafasi ya kutangamana na watu wengi kutoka kote duniani, hewa safi na viyakula vengi vya aina tofauti ndivyo vivutio viku vina vionitamanisha mjihu.

Unashugulikia muda wa mwisho vipi? Katika muda wa mwisho kwenye kila jukumu, ninapenda kuyapitia pole pole mambo yote nilioyafanya ili kuhakikisha yote yapo sahihi. Huu ndiyo muda wa kusahihisha makosa yote yaliotokea katika shugli ya kutekeleza kazi. Ni nafasi pia ya kuwatambua na kuwathamini watu wengine walioshiriki kufanikisha shugli ile. Huu pia ndiyo muda wa kufungua nafasi kwa wote kuiangalia kazi tuliofanya na kutoa maoni yao.

Mkate wa aina gani unaopenda? Mkate ninaopenda zaidi ni ule uliopikwa kwa unga wa ndizi. Naupenda mkate huu kwa sababu ya utamu wake na pia kwa uzuri wake kwa afya yangu. Bibi yangu ni mtaalamu wa kutengeneza mkate huu. Kila wikendi au anapokuwa na likizo kazini, hua anatupikia mkate wa unga wa ndizi nyumbani. Ni ishara yake ya upendo kwetu na si tunahufurahia na kumsifia kwa ustadi wake katika upishi.

Je, unapenda kucheza michezo ya video? Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya video. Nilianza kucheza michezo hii tangu utotoni na bado naidhamini katika utu uzima. Utotoni, nilicheza sana mchezo wa mashindano ya pikipiki ulioitwa Road Rush. Baadae, niliwahi kucheza michezo mingine kama vile Call of Duty, Grand Theft Auto, PUBG na FIFA. Hata hivyo, siku hizi ninakosa wakati mwingi wa kushiriki michezo hii. Isitoshe, watoto wangu wamekua wataalamu zaidi wa michezo hii na wananinyorosha sana Hivyo ninapenda kuyaepuka michezo hii ili kutoroka kichapo chao.

Je, umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Ndiyo, nimefanya kazi nyingi za kujitolea mara nyingi sana maishani mwangu. Niliwahi kujitolea katika usafishaji wa mito kijijini mwangu na pia usafishaji wa soko letu. Pia niliwahi kushiriki katika miradi kadhaa ya kuhifadhi mazingira kama mfanyakazi wa kujitolea. Wakati wa ukame na njaa, nimekuwa kwenye timu zinazojitolea kuwalisha waathiriwa. Mimi pia ni mwanachama wa msalaba mwekundu tayari kila wakati kusaidia ninapohitajika.

Ni malengo gani unayo kwa kazi yako? Lengo langu kuu kazini ni kuwafungulia nafasi za kazi watu wengi kadri ya uwezo wangu. Hivyo ninafanya juhudi kila siku kuikuza na kuipanua kampuni yetu. Kwenye mwaka mmoja uliopita, tumeweza kufungua viwanda viwili vipya na kuwapa kazi watu hamsini na sita wapya. Ninajitolea kwa hali na mali kuhakikisha kuwa watu hawa wanapata uzoefu wakutosha wakuendesha viwanda hivi ili na vio vinawili na viweze kuajiri watu zaidi. Huu ndiyo mchango wangu wakupigana na ukosefu wa ajira anchini.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Ninapenda kutumia muda na familia yangu kujifunza mambo mapya. Wakati wa likizo kwa mfano, ninawapeleka watoto kwenye bwawa na kuwafunza jinsi kuogelea. Watoto nao wananifunza nyimbo na michezo mipya waliosoma shuleni. Bibi yangu ananifunza resipe mpya alizojua au jambo lingine alilosoma kazini. Kwa pamoja, tunajifunza kucheza ala tofauti za mziki kama vile gitaa na piano. Binti yangu kwa sasa ametangaza kuwa amehitimu kuendesha baiskeli, hivyo hili ndilo funzo linalofuata kwenye ratiba yetu.

Mazingira gani ya kazi unayapendelea? Mazingira ya kazi ninayapenda ni yale yenye mawasiliano ya wazi na ya kweli. Mazingira haya huondoa mivutano na shaka ambazo zinaweza kukandamiza utenda kazi. Kwenye mazingira kama haya, mtu aliyekosewa hua na nafasi ya kusema bila kuogopa hivyo kupelekea nafasi nzuri ya marithiano. Pia inakua rahisi kwa kila mtu kumkosowa mwenzake bila kuogopa madhara ya cheo au nguvu. Kazini mwetu tunahimiza sana kila mtu kutoa maoni na mawasiliano bila uoga na tunajitahidi sana kuyapokea mawasiliano haya kwa moyo mkunjufu.

Unatumia programu zipi mara nyingi? Programu ninazotumia maranyingi ni WhatsApp, Gmail na Twitter. Ninazitumia za kwanza mbili kwa mawasiliano ilhali ya tatu Twitter naitumia kufwatilia mambo na habari zinazojiri hapa nchini na duniani nikote. Kwa kujistarehesha, ninatumia programu za Netflix na Showmax kufuatilia michezo na sinema zinazotokea kila siku.

Unafanya mazoezi asubuhi ama jioni? Ninafanya mazoezi asubuhi na pia jioni kila siku ya jumatatu hadi siku ya ijumaa kila wiki. Asubuhi, ninafanya mazoezi kwenye ukumb wa mazoezi. Hapa, ninafanya mazoezi ya misuli ambapo ninainua chuma na kufanya miondoko bila kusonga mbali na kituo cha mazoezi. Jioni nayo, ninaingia uwanjani na kufanya mazoezi ya aerobics yanayosaidia katika kupumua. Mazoezi haya yanakukimbia kwingi na kusonga masafa marefu. Jambo muhimu katika mazoezi yote ya asubuhi na ya jioni ni kuhakikisha ni nanyoosha mwili na misuli vizuri baada ya kipindi cha mazoezi.

Unaandaa ripoti za kazi VP? Ninaandaa ripoti zangu za kazi kwa kutumia programu ya Microsoft Office. Programu hii inanisaidia kutayarisha ripoti kwa kutumia maandishi, michoro, picha, video na maelezo kwa maneno. Ripoti yangu inajumuisha mambo yote yaliotendeka kwenye mradi kuanzia matayarisho hadi kufikia matokeo. Inaangazia mchakato wa kila hatua ya utekelezaji. Baada ya kumaliza ripoti, ninatengeneza mukhtasari mfupi unaweza kuwafaidi wasio na wakati wakusoma ripoti yote.

Unacheza na nani mara nyingi? Mara nyingi ninacheza na wanarika wenzangu. Tunapatana uwanjani ambapo tunafanya zoezi pamoja na kucheza mpira. Pamoja na wanatimu wenzangu, huwa tunasafiri kucheza na timu zingine za mbali na pia kuzialika timu hizi kwenye uwanja wetu wa nyumbani. Kando na wanarika, pia huwa ninapenda kucheza na bibi na watoto wangu nyumbani.

Unashambuliaje mabadiliko kazini? Njia dhabiti ya kukabili mabadiliko kazini ni kujilainisha na mambo mapya yanayotokea. Kwa mfano, mfumo wakidigitali na teknolojia mpya ulipoibuka nilijilainisha kwa kusoma matumizi ya kompyuta na vifaa vingine vya kiteknolojia. Hivyo hivyo, ndivyo ninavyojilainisha na uongozi mpya au wafanyakazi wapya kazini. Kusoma bila kusita au kuwacha kuna nisaidia kupata ujuzi mpya ili kuwa tayari kukabiliana na mabadiliko yoyote kazini.

Je, unasaidia jamii yako vipi? Ninasaidia jamii yangu kwa kuezesha watu wote kuwa na nafasi za kujikuza kiuchumi na pia kimaisha. Ninawasaidia watoto wadogo kupata masomo kwa kuwapa wasia na pia kushiriki katika michango ya karo. Kila ninaposikia kuhusu nafasi za kazi, ninawajulisha wote katika jamii yangu na kuwahimiza kuomba kazi hizi. Pia ninajaribu kuwapatia nafasi za kazi katika kampuni yangu.

Unapendelea suruali au sketi ninapendelea sketi wakati ninapofanya kazi zandani na suruwali wakati ninafanya kazi nje kiwanjani sketi ni nzuri kwakuwa inadhihirisha uke na kufanya mtu aonekane na ajihisi mrembo suruwali naayo ndiyo inayofaa nje ambapo mtu anakumbana na mambo kama upepo na hitaji la kutembea hapa na pale Inawezesha mtu kufanya kazi bila hofu ya kuaibika.

Je, unapenda paka au mbwa? Ninapenda mbwa zaidi ya paka. Ninapenda mbwa kwa ukubwa wake na nguvu nyingi. Mbwa wangu anapenda kucheza na kuenda mazoezini na mimi. Pia ananisaidia kwa upande wa ulinzi. Huku akiwa macho kila wakati kunitahatharisha au kunapokuwa na hatari. Pia kuna aina nyingi za mbwa ninazoweza kufuga nyumbani, bradi tuu ni nachakula chakutosha.

Jee, unasoma gazeti? Ndiyo, ninasoma gazeti kila siku ya wiki. Hata niwapo na njia zingine za kupata habari, ninapenda kuzilinganisha na gazeti kwani chapisho lina uwakika na ukweli katika taarifa zake. Pia ninapenda gazeti kwa kuwa linaangazia maoni ya wataalamu. Ubora mwingine wa gazeti nikuwa lina mawasiliano na habari za kila aina kuanzia kwa taarifa na kuenda kwa maoni, matangazo, michezo na burudani.